Ninapoanza mradi mpya wa kazi, hatua yangu ya kwanza ni kufanya utafiti wa kina ili kuelewa lengo kuu la mradi huu na matokeo yanayotarajiwa Baada ya hapo, mimi huanda mpango kazi kamili, unaonyesha hatua kwa hatua jinsi kazi itakavyotekelezo, rasimali zitako itajika na muda wa ukomo wa kila hatua.

Kila jioni kabla ya kulala. Mimi hupenda kufuata utaratibu maalum unaonisaidia kuandaa akili na mwili wangu kwa ajili ya mapumziko ya usiku. Kwanza, mimi huanza kwa kuweka pembeni vifaa vyote vya kieletroniki kama simu na kompyuta ili kupunguza mwanga unaoweza kuvuruga usingizi wangu. Baada ya hapo, mimi hutumia dakika chache kutafakari jinsi siku yangu ilivyokwenda na kuandika orodha fupi ya mambo muhimu inayopaswa kuyashughulikia asubuhi inayofuata. Pia, mimi hupenda kusoma kitabu au kusikiliza muziki mwanana wa ala ambao unanisaidia kutulia na kuondoa msongo wa mawazo wa kutwa mzima. Hatimaye, mimi huhakikisha nakunywa glasi ya maji na kufanya maombi mafupi ya shukrani kabla ya kuzima taa jambo ambalo linanipa amani na kunifanya niamke nikiwa na nguvu mpya asubuhi.

Mimi hupenda kupiga picha mara kwa mara Hasa ninapokuwa katika mazingira mapya au wakati wa matukio muhimu ya kifamilia na kijamii. Kwa kawaida, siwezi kupita siku bila kupiga angalau picha moja ya kitu kinachonivutia Iwe ni mandhari zuri ya jua likizama, mlo mtamu niliopika, au hata wakati wa furaha nikiwa na marafiki zangu. Sababu inayonifanya nipige picha mara nyingi ni kwa sababu naamini picha ni njia bora zaidi ya kutunza kumbukumbu ambazo maneno hayawezi kuzieleza kikamilifu. Napenda kutumia simu yangu kwa sababu ni rahisi kuibeba na inaniruhusu kunasa nyakati hizo za ghafla ambazo huleta tabasamu ninapozitazama tena baada ya muda mrefu.

Hapana Kwa sasa siishi mahali nilipozaliwa Ingawa bado nina uhusiana mkubwa sana na eneo hilo Nilizaliwa na kukulia katika kijiji kimoja chenye utulivu na kijani kibichi Lakini kutokona na masomo na majukumu ya kazi Nililazimika kuhamia mjini ambako ndiko ninakoishi sasa Ingawa maisha ya mjini yana fursa nyingi na changamoto zake bado mimi hukumbuka sana nyumbani nilipozaliwa Hasa kile chakula cha asili na mazingira ya amani ya vijijini Mimi hujaribu kufanya safari za mara kwa mara kurudi nyumbani kuitembelea familia yangu na marafiki wa utotoni ili nisiupoteze utamaduni wangu.

Nilipokuwa shuleni, somo nililolipenda zaidi kuliko yote ilikuwa ni geografia Nilivutiwa sana na somo hili kwa sababu Lilinipa fursa ya kuelewa jinsi dunia yote inavyofanya kazi Kwanzia malezi ya milima, bahari, hadi mifumo ya hali ya hewa katika mabara tofauti Kila kipindi cha kijiografia kilikuwa kama safari ya kiakili ambapo niliweza kujifunza kuhusu tamaduni za nchi ingine na rasimali zilizopo duniani bila hata kuhitaji kusafiri Pia, mwali mwalimu wangu wa geografia alikuwa na uwezo mkubwa wa kufanya mada ngumu kuwa rahisi na zenye kuvutia Jambo ambalo lilinifanyia nishauku zaidi kuhudhuria kila kipindi hadi leo, maarifa niliyopata katika somo hilo yananisaidia kuwa na mtazamo mpana kuhusu mazingira na umuhimu wa kuyatunza.

Kuhusu mavazi, mimi hupendelea kuvaa nguo zinazo nifanya ni jihisi huru na mwenye kujiamini kulingana na mahali nilipo. Siku za kazi, mimi hupenda kuvaa nguo za kiofisi ambazo ni rasmi kidogo. Kama vile shati liropigwa pasi vizuri na suruali ya kitambaa ili kuonyesha weledi na heshima kwa kazi yangu. Hata hivyo, wakati wa mapumziko au mwishoni mwawiki, mimi hupendelea zaidi mavazi mepesi kama vile t-shirt suruari ya jini na viatu vyaraba Kwa sababu yananipa wepesi wa kutembea na kufuraia muda wangu wa faraja Kwangu mimi, kitu cha muimu zaidi katika mavazi sio tu kufuata mkumbo wa mtindo mipya, bali ni usafi na jinsi nguo inavyo endana na haiba yangu na amini kuwa mavazi ni lugha ya picha hivyo mimi hujaribu kuhakikisha kuwa ni nachovaa kinatoapicha nzuri na yenye heshima mbelea watu wengine.

Katika ulimwengu wa sasa, mimi hupata habari zangu kupitia vyansu mbalimbali ili kuhakikisha napata tarifa za kweli na za uhakika. Chanzo changu kikuu ni mitandao ya kijamii kama vile twitter na instagram ambapo naweza kupata habari zinazotokea kwa haraka sana duniani kote. Hata hivyo, mimi hupenda kwa kiki habari hizo kwa kutembelea tovuti rasmi za mashirika makubwa ya habari na kusikiliza radio au kutazama televisheni wakati wa tarifa ya habari ya jioni ili kupata uchambuzi wakina. Pia, mimi hupata habari kupitia makundi ya kitaluma na marafiki. Jambo ambalo hunisaidia kuelewa mijadala inayopata kipaumbele katika jamii yetu. Kwangu mimi, kuwa na habari sahihi ni muhimu sana kwa sababu kunanisaidia kufanya maamuzi bora katika maisha yangu ya kila siku na kuniweka karibu na mabadiliko ya kiteknolojia na kisiasa yanatokea kila uchao.

Mimi hupenda kupanga kazi zangu kwa kutumia mfumo wa vipaumbele Ampapo kila jioni kabla ya kundoka ofisini Naandaa orodha ya majukumu ya siku inayofwata Huwa nagawa kazi zangu katika makundi matatu zile ambazo ni haraka za muhimu kazi za kawaida na zile zinazoweza kusubiri kidogo mbinu hii inanisaidia kuanza asubuhi nikiwa na picha kamili ya nini kinatakiwa kukamilika kwanza bila kupoteza muda wa kufikiria nianze wapi. Pia, mimi hutumia zana za kidigitali kama kalenda au programu za kusimamia majukumu ili kuniwekea vikumbusho vya mkutano na muda wa ukomo wa miradi mbali mbali. Kwangu mimi kupanga kazi vizuri siyo tu kunisaidia kuongeza ufanisi bali pia kunapunguza msongo wa mawazo na kunipa nafasi ya kufurahia kile ninachokifanya kwa utulivu zaidi.

Ndiyo nimesha wahi kufunga mnyama na kwa kweli ulikua uzoefu ulio nifundisha ni idhamu na wajibikaji mkubwa Nilifunga umbwa mmoja mwerevu sana ambaye alikuwa rafiki yangu wa karibu kwa miaka mingi kufunga mnyama kuna itaji uvumilivu kuanzia kuhakikisha anapata chakula bora matibabu kwa wakati hadi kumupa muda wakucheza na kufanya mazoezi Ingawa inachukua muda na nguvu kuna furaha ya kipeke unayoipata unaporudi nyumbani na kupokelewa na kuchangamufu na mnyama mnyama wako Kwa sasa kutokana na ratiba yangu ya kazi kuwa na mambo mingi siwezi kufunga mnyama mkubwa lakini bado ni nahamu ya kuwa napaka au hatasamaki wa mapambo hapo baadae na amini kuwa mnyama nyumbani huleta uhaini na upendo ambao hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi.

Mimi hupenda zaidi kufanya kazi na wengine Ingawa pia na dhamini wakati wa kufanya kazi peke yangu kwa majukumu yanayitaji umakini mkubwa Ninaamini kuwa kufanya kazi na timu Kuna leta matokea bora zaidi kwa sababu kuna ruhusu kubadilisha mawazo ujuzi na mitazoma tofauti ambayo nisinge weza kupata nikiwa peke yangu ushirikiano husaidia kupunguza mzigo wa kazi na kuchocho ubunifu kupitia majadiliano ya pamoja Hata hivyo, kuna nyakati ambapo kufanya kazi peke yangu kunanisaidia kutafakari kwa kina na kukamilisha sehemu yangu ya mradi kwa usahihi wa hali ya juu Kwa ufupi nafurahia mfumo unaochanganya pande zote mbili nafanya kazi peke yangu kujiandaa lakini nakamilisha malengo makubwa nikiwa na timu kwa sababu umoja ni nguvu na utendaji wa pamoja huleta mafanikio ya haraka.

Ndiyo mimi ni mpenzi mkubwa wa kuangalia nyota hasaa nyakati za usiku kukiwa na anga safi bila mawingu kuna kitu cha kipekee na chenye kutuliza sana ninapotazama mamilioni ya nyota zinazong'aa angani kwani inanifanya nitafakari jinsi ulimwengu wetu ulivyo mkubwa na wa ajabu Mara nyingi mimi hupenda kufanya kazi hivi ninapokuwa maeneo ya vijijini au mbali na kelele na mwanga mwingi wa mjini ambako nyota huonekana kwa ufasaha zaidi Kwangu mimi kutazama nyote ni kama tiba kunanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunikumbusha kuwa Licha ya changamoto zetu za kila siku kuna uzuri mkubwa wa na wa kudumu utaotuzunguka Pia mimi hupenda kujaribu kutafuta makundi ya nyota niliojifunza shuleni jambo ambalo hufanya utazamaji huo kuwa wa kuvutia na kielimu zaidi.

Ndiyo, mimi hupendelea sana kuoga kwa maji ya moto, hasa wakati wa asubuhi na kabla ya kulala jioni, naona kuwa maji ya moto yananisaidia sana kulegeza misuli ya mwili na kuondoa uchovu baada ya siku ndefu ya kazi. Jambo ambalo hunifanya nijisikia mwepesi na mwenye utulivu. Hasa wakati wa msimu wa baridi au siku zenye mvua Kuoga maji ya moto ni starehe ya kipekea inayopasha mwili joto na kunipa amani ya moyo Hata hivyo, mimi hujaribu kutumia maji vuguvugu badala ya moto sana ili kulinda gozi yangu isikauke kupita kiasi Kwangu mimi, wakati wa kuoga ni wakati wa faraga ambapo unaweza kutafakari na kujiandaa kwa ajili ya majukumu yanayofuata.

Ndiyo, mimi ni mtumiaji mkubwa wa fumo wa usalama wa vidole kwenye vifaa vyangu karibu vyote kuanzia simu hadi kompyuta yangu mpakato sababu kuu inayofanya nipende kutumia mfumo huu ni mchanganyiko wa usalama wa hali ya juu na urahisi wa kipekee Kwani huniruhusu kufungua vifaa vyangu kwa sekunde chache bila kuhitaji kukumbuka au kuchapa maneno siri marefu Pia mimi hutumia alama ya kidole kuhakiki miamala yangu ya kifedha kwenye programme za benki, jambo ambalo linanipa amani ya moyo nikijua kuwa taarifa zangu ni ngumu kufikiwa na mtu mwingine. Ingawa teknolojia nyingine kama utambuzi wa uso zipo na ufumo vidole ni wa uhakika zaidi na hufanya kazi vizuri hata nikiwa kwenye mazingira yenye mwanga hafifu. Kwangu mimi huu ni uwekezaji mdogo wa kiteknolojia unaolinda faraga yangu kwa ufanisi mkubwa kila siku.

Mimi hutumia njia mbalimbali za mawasiliano kulingana na dharura na aina ya jukumu lilopo mbele yetu Kwa mawasiliano ya kila siku na ya haraka mimi hupendelea kutumia vifume ya ujumbe fupi Kwani itaniruhusu kubadilisha taarifa na majibu kwa upesi tukio kwenye majukumu yetu Hata hivyo kwa maswala rasmi zaidi yanahitaji kumbukumbu za kudumu Mimi hutumia barua pepe ili kuhakikisha kila kitu kiko kwenye maandisha kinaweza kurejewa baadae pamoja na teknolojia hizo Mimi ni ninaaminas mimi nina naamini sana katika nguvu ya mazungumzo ya ana kwa ana au mikutano ya video Hasa tunapohitaja kufanya maamuzi magumu au kubuni mawazo mapya Kwani ina nisaidia kuzuia kutokuelewana na kuimarisha ushirikiano wa timu Kwangu mimi mawasiliano bora ni nguzo ya ufanisi hivyo mimi hujaribu kuwa muwazi na msikilizaji mzuri kwa wenzangu wakati wote.

Ninapohitaji msaada kazini, Kitu cha kwanza ninahitaji ni maelekezo ya wazi na muongozo kutoka kwa mtu mwenye uzoefu zaidi kwenye eneo hilo Mimi kupendelea kuomba ushauri kwa unyenyekevu Nikionyesha kile ambacho tayari nimejaribu kufanya ili msaidizi wangu aone wapi hasa nimekwama Pia, ninaamini kuwa rasili mali sahihi kama vile nyaraka za kurejea au muda wa kukaa na mwezangu kwa ajili ya mafunzo ya ana kwa ana ni muhimu sana katika kutatua changamoto kwa ufanisi Kwangu mimi kuomba msaada sio ishara udhaifu mbali ni njia ya haraka ya kujifunza na kuhakiikisha kuwa ubora wa kazi huathiriki Baada ya kupata msaada huo, mimi hupenda kuandika hatua muhimu niliojifunze ili niweze kuzitumia siku zijazo na pia niweze kwasaidia wengine hata wakutana na changomoto kama hiyo.

Ili kuwatia moyo wenzangu, mimi huanza kwa kutambua na kupongeza juhudi zao. Hata kama ni ndogo, kwa sababu ninaamini kuwa sifa ya dhati huongeza morali ya kazi Ninapofanya kazi na timu, mimi hupenda kuwa msikilizaji mzuri na kutoa msaada wa hali na mahali pale mwenzangu anapokoma, ni kikumbusho kuwa changamoto ni sehemu ya mafanikio Pia, mimi hujaribu kuwa mfano wa kuigua, wa kuwa na mtazamo chanya na nishati nzuri. Hata wakati wa shinikizo kubwa la kazi, ili kuwasaidia wengine wasikate tamaa. Kwangu mimi, kuwatia moyo wenzangu, sio tu kuhusu maneno, bali ni kujiunga mazingira ya kwao. Kwa kuaminiana na kushirikiana ambapo kila mmoja, anahisi thamani yake inatambuliwa.

Kuna mambo mengi yanayonifanya nicheke Lakini kikubwa zaidi ni utani wa marafiki zangu wa karibu na kukumbushana matukio ya kichekesho tuliyopitia pamoja huko nyuma Pia mimi ni mpenzi wa kuangalia vichekesho vya kusimama Kwani wabunifu hao wana uwezo wa kugeuza changamoto za maisha kuwa msimulizi zinazovunja mbavu Wakati mwingine Hata mambo madogo kama video za watoto au wanyama wakifanya vitu vya ajabu mtandaoni hunituliza na kunifanya nicheke sana baada ya siku ndefu Kwangu mimi, kicheko ni dawa ya asili ya kupunguza msongo wa mawazo na kuleta nishati mpya mwilini.

Mimi hupenda kutumia njia zote mbili kulingana na lengo la kazi yangu Lakini kompyuta ndio chombo changu kikuu kwa ajili ya kazi rasmi Napenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu ina kasi kubwa inaniruhusu kusahisha makosa kwa raisi na ni raisi kuifadhi na kushiriki nyaraka na watu wengine Hata hivyo ninapoitaji kufanya utafiti wa kina au kupanga mawazo mapya kibunifu Mimi hupendelea kuandika kwa mkono kwenye daftari langu Naona kuwa kuandika kwa mkono kunanisaidia kukumbuka mambo vizuri Zaidi na kunipea uhusiano wakaribu na kile ninachofikiria bila usumbufu wa sikrini.

Ndiyo, nimekuwa nikifikiria kuanzisha biashara yangu kwa muda mrefu sasa Kwani ninaamini kuwa ujasirimali ni njia bora ya kutatua changamoto za kijamii na kujiletea maendeleo ya kiuchumi Ningependa kuanzisha biashara inayo husu utoaji wa huduma za kiteknolojia au ushauri wa kitaalam maeneo ambayo nina ujuzi na shauku nayo kubwa kuanzisha biashara yako kunakupa uhuru wa kusimamia maana yako mwenyewe Ingawa najua kuwa inahitaji uvumilivu nidhamu ya kifedha na uwezo mkubwa wa kukabiliana na riziki Kwa sasa, niko kwenye hatu ya kujifunza zaidi kuhusu soko na kutafuta mtaji Kwani lengo langu ni kujenga kitu chenye dhamani ambacho kitaajiri watu wengine na kuwacha alama chanya.

Ndiyo, mimi hupenda sana kuimba, ingawa mara nyingi mimi hufanya hivyo, nikiwa peke yangu au mahali ambapo sina watu wengi, kama vile bafuni au nikiwa naendesha gari. Jioni kama mwimbaji wa kitaluum, lakini muziki unanipa furaha ya kipeke na ni njia nzuri ya kutuwa msongo wa mawazo baada ya kazi yangu ndefu. Napenda kuimba nyimbo zinye ujumbe wa kutia moyo au zile zenye mahathi ya taratibu zinazo nisaidia kutulia Kuna wakati nimejaribu ata kuwimba kwenye shere dogo za kifamilia na ingawa sauti yangu inaweza isiwebora kama ya wasani marufu hisia nina zoweka wakati ya kuimba ndizo zemifanya nifrahie wakati huu.

Kwangu mimi sera muhimu zaidi katika kampuni yoyote ni ile inayowa husu ustawi wa fanyikazi na uwiano wa maisha na kazi Ninaamini kuwa kampuni ni ya thamini afya akili na kutoa nafasi kwa mfanyikazi kupumzika na kuwa na muda familia yake hupata matokeo bora zaidi na tija ya hali ya juu Sera hii inamfanya mfanyikazi ajihisi kuthaminiwa si kwa chombo cha kazi tu mbali kama binadamu mwenye maitaji mbali mbali pamoja na hayo sera ya uwazi na mawasiliano ya pande mbili ni nguzo nyingine muhimu Kwani inajenga mazingira ya kuwa kuaminiana ambapo kila mtu anahisi huru kutoa moyoni yake kwa ajli ya maboresho Kampuni yenye sera bora za namna hii si tu inavutia vipaji vikubwa mbali pia inajenga utamaduni wa uwaminifu na ambao ni muhimu kwa mafanikio ya muda mrefu na biashara yoyote.

Mafunzo yaliyo nisaidia zaidi katika kazi yangu ni yale yanayohusu usimamizi wa muda na upangaji vipaumbele Kabla ya mafunzo haya nilikuwa napata changamoto ya kusimama majukumu mengi kwa wakati umoja Lakini sasa nimeweza kuwa na ufanisi mkubwa zaidi kwa kutumia mbinu za kisasa na kupanga kazi zangu kulingana na umuhimu wake.

Ndiyo, mimi nina mapenzi makubwa sana na kulima bustani Kwani naona ni moja katia shuguli zinazo tumia akili zaidi Kuna furaa ya kipeke nina yopata ninapona mbegu niliopanda inachipua na kukua hadi kuwa mmea mkubwa Iwe ni maua ya kupendeza au mboga za majani kwa ajili ya chakula cha nyumbani Kulima bustani kumenifundisha uvumilivu na nidhamu Kwani mimea inaitaji matunzo ya kila siku, maji, na uangalizi wakaribu ili sinyauke. Pia, wakati napofanya kazi kwenye bustani yangu, mimi hupata na fasi ya kupumua hewa safi na kuwa karibu na asili, jambo ambalo lili nisaidia sana kuondoa msongo wa mawazo baada ya kazi za ofisi. Kwangu mimi bustani nisemu yangu ya siri ya kupata amani na ninaamini kuwa kila mtu anapaswa kuwa na hata kitalu kidogo ili kuleta kijani kibichi na uhai katika mazingira yake.

Bila shaka, mimi ni mtu wa kuhai wakati wote. Ninaamini kuwa muda ni rasilimali ya dhamani sana. Na kuwai ni ishara ya heshema kwa watu wengine na kazi ninayoifanya. Kufika mapema, iwe ni kazi au kwenye miadi. Kunanipa nafasi ya kutulia, kupanga mawazo yangu na kujianda vizuri kabla ya kuanza jukumu husika. Jambo ambalo hupunguza shinikizo na haraka isiyo ya lazima Mara nyingi mimi hupanga ratiba yangu kwa kuweka muda wa ziada wa dharura ili hata nikikutana na changamoto kama foleni bado niweze kufika kwa wakati.

Mimi hupendelea zaidi kufanya mazoezi mapema asubuhi Kwani ni njia bora ya kuamusha mwili wangu na kuanza siku nikiwa na nishati ya kutosha. Ninajisikia mwenye umakini mkubwa kazini ninapokuwa nimefanya mazoezi kukimbia au kunyosha viungo kabla ya kuanza majukumu yangu ya kila siku Hata hivyo, kuna nyakati ambapo ratiba inakuwa ngumu. Hivyo mimi huhamishia mazoezi hayo jioni ili kusaidia kuondoa msongo wa mawazo, ulio kusanyika kutwa nzima na kupata uzingizi mzuri zaidi. Kwangu mimi, wakati sio kikwazo kikubwa kama ilivyo nia, muhimu ni kuhakikisha mwili unapata harakati kuangaliwa kwa dakika thelathini kila siku Naamini kuwa na mwili wenye afya ndiyo siri ya kuwa na akili yenye ufanisi mkubwa, hivyo mimi hujaribu kuwa dhabiti kwenye ratiba yangu ya mazoezi bila kujali muda.

Wikendi kwangu ni muda wakupumzika na kujijenga upya baada ya majukumu ya wiki mzima Mara nyingi mimi huanza kwa kutumia muda mwingi na familia au marafiki Iwe ni kwa kutoka nje kupata chakula au kufurahia mazungumza ya pamoja nyumbani Pia mimi ni mpenzi wa kujisomea vitabu au kufanya utafiti kuhusu mambo mapya yanayotokea kwenye tathnia yangu ili niweze kuendelea kukua kitaaluma hata nje ya sana za kazi vile vile mimi hutumia sehemu ya weekendi yangu kufanya usafi na kupanga ratiba ya wiki inayokuja Jambo ambalo linanisaidia kuanza jumatato nikiwa na akili tulivu na mipango ilionyooka Kwa kifupi, weekendi ni mchanganyuko mapumziko, mahusiana kijamii na mandalizi kifikira kwa ajili ya mafanikio ya wiki inayofuata.

Mimi hupenda zaidi kuwa mahali penye utulivu na mpangilio Kwani mazingira ya namna hiyo ya narusu akili yangu kufikiri kwa kina na kuwa natija zaidi Ikiwa ni kazini mimi hupendelea mazingira ya ushirikiano ambapo kuna nishati chanya na watu wenye hali ya kufikia malengo Lakini kukiwa na heshima na hukimi wakutosha kufanya kazi kwa umakini Kwa upande wa mapumziko, mimi huvutiwa sana na maeneo ya asili. Kama vile bustani yenye kijani kibichi au karibu na maji. Ambapo naweza kuvuta hewa safi na kupata utulivu wa nafsi. Kwangu mimi mahali bora nipale panapochochea ubunifu wangu na kuniaonya nijisikie kwenye amani na salama. Iwe niwe katikati ya mji wenye shughuli nyingi au kijijini kwenye utulivu wa asili. Na amini mazingira unayokaa na adhari kubwa kwenye hisia na utendaji wako. Hivyo mimi hujaribu kila wakati kutafuta au kutengeneza mazingira ya nayo ni jenga.

Kati ya hivi viwili, mimi huvutiwa zaidi na kupaka rangi. Ingawa mimi si mtaalamu wa sanaa, napenda kupaka rangi kwa sababu inanipa uhuru wa kutumia rangi tofauti, kuelezea hisia zangu na kunifanya nione dunia katika mwanga wa tofauti. Kuna kitu cha kutuliza sana, ninapochanganya rangi na kuziona zikileta uhai kwenye karatasi au turubai. Hata hivyo, mimi pia huweza kuchora michoro ya haraka hasa ninapokuwa kwenye mikutano au ninapopanga mawazo yangu. Kwani inanisaidia kuweka taswira ya kile ninachofikiria. Kwangu mimi, sanaa ya kupaka rangi ni kama tiba ya akili inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza uwezo wangu wa kuona vitu kwa undani zaidi. Hata kama sina kipaji kikubwa kufanya hivi kunanipa furaha na kunanifundisha kuwa ubunifu katika kila jambo ninalofanya.

Langu kuuu la muda mrefu ni kuwa mtaalamu aliye bobea na kiongozi mwenye ushawishi katika tasnia yangu Huku nikichangia kikamilifu katika ukuwaji wa kampuni katika miaka michache ijayo natamani kusimamia miradi mikubwa zaidi na kuongoza timu kuelekea kwenye mafanikio Nikitumia ujuzi wangu kutatua changamoto tata za kibiashara aidha ninalenga kuendelea kujendeleza kitaaluma kupitia mafunzo ya hali ya juu ili niweze kuwa kiungo muhimu katika kuleta ubunifu na mabadiliko chana mahali pangu pa kazi Kwangu mimi mafanikio sio tu kupanda ngazi bali ni kuwacha alama ya fanisi na kuwasaidia wengine ndani hatimu yangu kukuwa pia na amini kuwa kwa kuweka bidii na nidhamu, ninaweza kufikiria nafasi ya maamuzi ambapo nitaweza kuleta tija kubwa zaidi kwa kampuni na jamii kwa jumla.

Ni napotaka kustarehe na kupumzisha akili yangu, mimi hupendelea zaidi kusikiliza mziki, mwanana au kusoma kitabu kizuri nikiwa mahali tulivu. Hii inanisaidia kuama kutoka kwenye mawazo ya kazi na kuingia kwenye ulimwengu wa burudani na maarifa mapya. Pia, mimi hufrahia sana kutembea kwa miguu nje hasa maeneo yenye upepo mwanana au miti mingi Kwani hali ya hewa safi na nisaidia kutafakari na kupata amani ya ndani Wakati mwingine, kustarehe kwangu kuna husisha kupika chakula nina chokipenda au kutazama filamu nzuri nikiwa na wapendwa wangu Kwangu mimi kustarehe siyotu kutofanya kazi mbali ni kufanya kitu kinacholisha roho yangu na kunipa nguvu mpya ya kukabiliana na siku inafu ata nikiwa na tabasamu na ari hubo.

Mimi hupenda mikutano ambayo ni fupi, yenye malengo yalio wazi, na inayo zingatia matokeo Napendelea mikutano yenye ajeda rasmi ambapo kila mshiriki anajua mapema nini kinajadiliwa, kwani hii inanisaidia kuoakoa muda na kufikia muamuzi kwa haraka Pia, mimi ni muumini wa ku mikutano shirikishi ambapo kila moja napata nafasi ya kutuoa maoni yake kwa uhuru ili kupata solution la pamoja la changamoto zilizobu Kwangu mimi, mkutano bora sio ule unachukua saa nyingi, bali ni ule unamalizika uko kila mtu akiwa na kuelewa kwa nini kinapaswa kufanyika baada ya hapo na amini kuwa mikutano yenye mpangilio mzuri kuongeza ario ya kazi na kuhakikisha kuwa timu inabaki kwenye mstari mmoja bila kupoteza rasili mali muhimu ya muda.